Habari, ndiyo nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Na kumbukumbu yake ni ya kuvutia sana. Kitu cha kwanza kinachotofautisha ni maandalizi ya tamasha. Nalijipanga kisaikolojia na kifedha. Nikahakikisha ninajua ni saa ngapi tamasha linaanza. Ni wapi litafanyika na ni wasanii gani watakuwa wakiimba. Kumbuka, tamasha la muziki si tu kuhusu kuenda kusikiliza muziki bali pia ni hali ya kupata burudani. Kujiburudisha kisaikolojia. Kuunganishwa na wapenzi wengine wa muziki. Kuandaa vyakula vidogo, maji na mavazi mazuri. Kunasaidia kufanya siku iwe ya furaha na yenye kumbukumbu. Hii hatua ya awali ilinisaidia kuingia kwenye tamasha kwa moyo mkunjufu na tayari kufurahia kila kitu. Zaidi ya hapo, maandalizi hayo hufundisha umuhimu wa kuwa makini kwa muda, kupanga mapema na kudumisha utaratibu. Ni jambo ambalo si tu linahusiana na tamasha, bali ni somo la maisha kwa ujumla. Lakini pia, muziki huleta hisia na burudani ya tamasha. Wakati nikiwa kwenye tamasha la muziki, kitu kilichonifanya nihisi furaha kubwa ni hali ya jumla ya burudani. Muziki wa moja kwa moja, mwanga wa rangi mbali mbali, sauti ya vifaa na wapenzi wengine wa muziki wanavyocheza kwa bashasha na kwa pamoja. Hii ilinipa hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Hii kumbukumbu ya tamasha inanikumbusha kwamba, muziki una uwezo wa kuunganisha hisia kupunguza stress na kuleta furaha ya ndani. Kila kipande cha wimbo, mwendo, wa biti na vionjo vya sauti hunifanya nihisi kuunganishwa na wapenzi wengine wa muziki, hata kama hatujawahi kukutana awali. Zaidi ya hapo, furaha ya tamasha, siyo tu kwa kusikiliza muziki. Bali pia, kushirikiano wa kijamii. Kushiriki tabasamu, kucheka na kucheza pamoja na wengine. Hii huongeza hisia ya mshikamano wa kijamii na kuridhika kwa moyo. Lakini pia, kwenye suala zima la muziki, huleta kumbukumbu ya kujisajili na kufurahi kwa muda mrefu. Kumbukumbu ya tamasha pia inahusisha furaha ya muda mrefu na kumbukumbu ya kipekee. Hata bada ya tamasha kumalizika, bado hisia na pictures inabaki kwenye akili. Mwanga wa rangi, sura za wapenzi wa muziki na midundo ya wimbo inabaki ikinipa tabasamu. Hii inanikumbusha kwamba kushiriki kwenye matukio ya furaha hufanya kumbukumbu nzuri za maisha. Tamasha la muziki, si tu burudani ya muda mfupi, bali ni chanzo cha furaha ya muda mrefu. Mazungumzo ya wengine kuhusu hilo tukio na motisha ya kushiriki matukio mengine ya kijamii. Zaidi ya hapo, kumbukumbu hii hufundisha kushiriki, kusherehekea na kuenzi maisha. Kila mara ninapokumbuka tamasha hili nahisi furaha na motisha ya kuendelea na burudani na muziki na kushirikiana na wengine. Lakini vile vile kumbukumbu hii inaleta motisha kwa kuwaona wasanii husika wakiwa live. Na hapo unakuja kumwona kwamba huyu msanii nilikuwa namwona kwenye runinga lakini leo nimemwona ana kwa ana. Kwa hiyo unakuta na wasanii wengi, unafurahi kwa pamoja, unaimba kwa pamoja, pamoja na wapenzi wa muziki Na tamasha la muziki, linaleta, furaha, mshikamano, wa kijamii, pamoja na ubunifu.